Mimi hutumia orodha ya kazi ninapanga kazi kwanza ile inayowahi zaidi na ninahakikisha ninaimaliza kabla ya muda ili nifanye ukaguzi wa mwisho pia napenda kutoa taarifa ya maendeleo ya kazi yangu mapema ili kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa na malengo ya timu.

Tabia ninazozipenda zaidi kwa wengine ni nidhamu na jitihada katika kazi. Naamini kuwa nidhamu ndiyo msingi wa mafanikio yote kwani inamsaidia mtu kubaki kwenye mstari hata kama hana hamu ya kufanya jambo pamoja na nidhamu mtu aneefanya kazi kwa bidii na kwa moyo moja ananivutia sana kwani bidii huleta matukio chama na mabadiliko katika jamii yetu.